Mimi hulala kwa masaa machache sana masaa masita kwa siku kuna utulivu fulani wakipekee unao kuja na masaa ya usiku, ambapo kila kitu kimetulia na ninaweza kubaki na mawazo yangu au kuendelea na mambo yangu bila usumbufu hata wakati ulimwengu umelala, mimi nakua macho nikiwa nimezungukwa na ule mwanga wakati ninao upenda, nikifuraia utulivu wa usiku mpaka asubuhi inapo ingia kwangu mimi, kupumzika sio lazima iwe kulala, bali ni ile hali ya kuwa na amani na kile unacho kifanya.

Naam, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Kwangu binafsi, nauona ni njia rahisi na ya kisasa, inayo ongeza ulinzi wa haraka kwenye vifaa vyangu, bela kulazimika kukumbuka namba nyingi za siri kila wakati. Kuna ule urahisi na amani ya moyo, unayopata kwa kugusa tu kifaa na kinafunguka papo hapo. Jambo linalo nifanya, matumizi langu la kidijitali kila siku kuwa haraka na yenye salama zaidi dhidi ya watu wasiohusika. Ingawa ni teknolojia inayotegemea umakini, nauona ni hatua kubwa katika kuhakikisha taarifa zangu binafsi zinabaki kuwa siri huku nikifurahia kutumia urahisi wa kutumia biometriki katika maisha yangu ya kidijitali.